Ndiyo, napenda mvua mvua kwa sababu inaleta hali ya utulivu na amani wakati wa Wakati mvua inanyesha mazingira huwa tulivu na sauti ya matone ya mvua inapopanga pa na pogonga pa au ardhi hutoa hisia ya utulivu wa kiakili. Wakati mwingine napenda ku kukaa dirisha na kutazama mvua ikinyesha huku nikinywa chai au kahawa. Nikitafakari maisha na kupumzika. Mara huwa mvua hu ni kumbusha nyakati nzuri ya utoto ambapo tulikuwa tukicheza kwenye madimbwi ya maji bila kuwa na wasiwasi wowote. Mbali na utulivu wake mvua ni muhimu sana kwa mazingira. Huleta hali uhai kwa mimea kuchangia kilimo na kusaidia kuimarisha upatikanaji wa maji safi. Inaposhuhudia ardhi kavu ilianza kuwa ya kijani kibichi baada ya mvua huwa najawa na furaha na matumaini. Nikumbushe kwamba maisha huwa na msimu na baada ya kipindi kigumu daima kuna uwezekano wa mabadiliko na kuwaju pia. Mvua pia husaidia kusafisha hewa na kuwacha mazingira yakiwa safi na yenye harufu mzuri ya ardhi. Wakati mwingine, mvua huniletea hisia za kihisia pia inaeza kwa ya kimahaba au ya huzuri kutegemea hali ya maweo kuna nyakati ambazo mvua hunifanya nihisi nataka kuwa karibu na watu ni na wapenda au kusikiliza mziki wa pole pole na kutafakari maisha yangu. Kwa ujumla, mvua huleta mchanganyiko na hisia nzuri kwa asili. Na ndiyo maana ninapuangalia kwa upendo na shukrani kila linaponyesha.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara hasa linapohusu habari muhimu za kitaifa na kimataifa. Kusoma gazeti hunisaidia kuendelea kwa kuwa na kuelewa kwa kila kinachoendelea duniani. Hasa wa katika suala ya siasa, uchumi, afya na elimu. Pia napata habari kuhusu fursa mbalimbali kama kazi elimu na matangazo ya biashara. Napendelea magazeti ya kawaida ya karatasi lakini pia husoma matulio ya kijiditali kwa sababu ni rahisi kuyapata kupitia simu au kompyuta. Magazeti ya kijiditali yamekuwa na manufaa hasa nyakati ambazo siwezi kununua nakala ya kuchapishwa. Pia ni rafiki wa mazingira kwa kuwa yanapunguza matumizi ya karatasi. Zaidi ya habari napenda pia kusoma makala kuhusu mitindo ya maisha, afya, teknolojia na michezo. Kuna baadhi ya wanawaandishi wa magazeti ninaowapendelea kwa sababu ya uandishi wao mzuri na wa kuvutia. Ninasoma gazeti mara kwa mara hasa linapohusu habari muhimu za kitaifa, kimataifa au sporti. Kusoma gazeti hunisaidia kuendelea na kuwa na uelewa wa kile kinachoendelea duniani. Kusoma makala kuhusu mitindo ya maisha, teknolojia na michezo. Kuna baadhi ya waandishi wa magazeti nawapenda kwa sababu uadishi wao na ni mzuri na wa kuvutia. Kwa ujumla kusoma gazeti ni tabia ambayo inanisaidia kukuza maarifa na kuongeza upeo wa fikira katika maisha yangu ya kila siku.

Hali ya hewa leo jua, ninajisikia vizuri kwa sababu sijua kali au linalochoma zaidi. Ni jua lenye upepo na hauna vumbi kali. Nimeva nguo nyepesi ili kwebukana na joto. Na pia nimeva shati ya ku ya nini nyepesi ambayo halinibani ili niweze kujikinga na jua na kusweti sana. Ninapenda aina hii ya hewa kwa sababu ni ya utulivu mwingi. Nataka kufanya jambo la maana kama vile kukunywa burudani au maju kwa kila saa ili kwepukana na kuva makofia kwepukana na juakari.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee na yenye maana kubwa kwangu. Siku hiyo huanza kwa maombi na shukrani kwa mungu kwa kunipa mwaka mwengine wa maisha. Ninamchukulia kila siku ya kuzaliwa kama nafasi ya pili ya kuanza upya kueka malengo mapya na kujithamini kama mtu binafsi. Nikiwa na familia au marafiki wa karibu, tunakula pamoja, tunacheka na kushiriki kumbukumbu mzuri, hata kama ni ya sherehe kubwa kuwepo kwa watu, ninaoapenda, kuna toshana, kunatosha, kunifanya siku hiyo, kuwa ya kipekee na ya furaha. Wakati mwingine ninapendelea kufanya kitu cha tufauti kwenye siku yangu ya kuzaliwa kama kutembelea sehemu mpya au kujipa zawadi za maana. Si lazima iwe kitu cha gharama bali ni cha kuniletea furaha na utulivu wa ndani. Ninaweza kuchagua kuenda mahali tulivu kama bustani au ufukweni ili kupumzika na kutafakari maisha. Vinginevyo naweza kutumia mda wangu kusaidia mtu mwingine kama njia ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuleta tabasamu kwa mtu asiyejiweza. Hii hunifanya nijisikie nimebarikiwa zaidi. Jioni hufika na huambatana na ujumbe wa heri kutoka kwa marafiki na familia kupitia simu au mitandao ya kijami. Ujumbe huu huniweka karibu na watu wangu ata kama tuko mbali. Ninapenda pia kutumia mda huo kuandika malengo yangu mapya na kujiweka ahadi za kujiboresha zaidi katika mwaka unaokuja. Si lazima iwe kitu cha gharama bali ni cha kuniletea furaha no utulivu wa ndani. Ninaweza kuchagua kuenda mahali tulivu kama bustani au ufukweni ili kupumzika na kutafakari maisha. Vingine vio naweza kutumia mda wangu kusaidia mtu mungine kama njia kuriarekea siku ya angu ya kuzaliwa kwa kuleta tabasamu kwa mtu asiejiweza.

Kutoka dirishani mwangu ninachokitazama nje ni barabara. Barabara hili linaelekea kutoka isinya hadi kajiado na upande mwingine wa barabara unaelekea kutoka isinya hadi kitengela. Ninatazama miti, majengo na pia barabara. Miti ambayo ni makubwa na yenye matawi ya rangi ya kijani. Magari ya kifahari na ya aina tofauti tofauti yanapita kwenye barabara hii. Nakumbuka, ninapenda kutazama nje wakati wa jioni au wakati wa asubuhi ambapo ninaona ndege zinazoimba kwa furaha na pia nikiona watoto wakitoka shule jioni wakitembea kwenye miti ya kufurahisha. Kinachobadilika kutokana na misimu ni rangi ya nyasi. Nyasi huwa yenye rangi ya kijani kilicho chacha wakati wamvua na rangi yenye kijani inayo au manjano wakati wakiangazi. Natazama vizuri nikisi nje ya dirisha kwa sababu huwa nahisi moyo wangu umetulia na msongo wa mawazo umepungua. Na furahia kuona ndege zikiimba, watoto wakicheza kwenye barabara, magari yenye ya mazuri ya kipita kwenye barabara na pia kuona majengo mazuri yanayoendelea kujengwa. Nafurahia kuona pia mabango na miti yenye rangi ya kupendeza na maua yaliyopandwa hapa inje ya dirisha. Pia nafurahia kuona pia mashule yaliyotengenezwa kwa ustadi unaofaa. Na pia napenda kuona mchanga ambao umewegezwa hapo kando ya barabara enye inatumika katika kuendelea katika ujenzi wa barabara.